Hali ya hewa ninayo ipenda zaidi ni ile ya wastani ambayo sio baridi kali wala joto kali. Napenda sana hali ya hewa yenye upepo mwanana, jua la wastani na anga lililowazi au lenye mawingu mepesi. Hali kama hii unifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye nguvu ya kufanya shuguli mbali mbali bila kuchoka haraka. Kwa mfano, asubui yenye baridi kidogo na mchana usio na joto kali unipa hamasa ya kuanza siku kwa bidii iwe ni kufanya kazi kusoma au hata kufanya mazoezi mepesi kama kutembea. Pia anapenda hali ya hewa ambayo kuna mvua kiasi. Hasa mvua nyepesi au kati inaonyesha bila usumbufu mkubwa. Mvua ya aina hi hu ni huifanya mazingira ya yaojekane safi na yenye uhai zaidi harufu ya udongo baada mvua hunupa hisia utulivu na kunikumbusha uzuri wa asili. Wakati mvua inanyesha kwa upole, napenda kukaa ndani nikisikiliza sauti ya matone ya mvua. Nikitafakati kusoma kitabu au kunywa cha ya moto. Hali hii hunipa kupumzika akili na kupunguza msongo wa mawazo. Hali ya hewa ya baridi kali siipendi sana. Hasa pale joto li naposhuka kupita kiasi na kufanya shuguli za kawaida kwa ngumu. Baridi kali unifanya nijisikie mzembe na wakati mwingine huadhiri afya kama vile mafua au mamuvu ya viungo vile vile. Hali ya hewa joto kali siipendezi kwa ngumu kwa sababu usababisha jasho kupita kiasi kutoka haraka sana na wakati mwingine kukosa usingizi mzuru usiku. Joto kali linaweza kupunguza umakini na kufanya mtu ajisikie hana nguvu ya kufanya kazi zake ipasavyo upande mwingine hali ya hewa yenye misimu iliyowazi hunivutia sana napenda pale ambapo kuna tofauti ndogo kati ya misimu kama vile kipindi cha mvua cha jua lakini bila hali kuwa kali sana. Mbadiliko aina hii unifanya nidhamini kila kipindi kwa namna yake wakati wa jua naweza kufanya shugulu za nje kama kutembea kukutana na marafiki au kufanya kazi zenye zinahitaji mwanga wa asili. Wakati wa mvua ninaweza kupumzika zaidi na kujikita kwenye shuguli za ndani kama kupanga, mipango au kujifunza kitu kipia kwa ujumla hali ya hewa ninayopenda ni ile inayosaidia maisha kuwa na uiwiano mzuri napenda hali ambayo inaniruhusu kuwa na afya jemba kufanya kazi kwa ufanisi na pia kupata muda wa kupumzika na kufuraia mazingira yanayo nizunguka. Hali ya hewa ya aina hiyo hunisaidia kuwa na mtazamo chanya kuongeza furaha na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili.

Sherehe ninayopenda zaidi awisha ninaawipendezo anayo sana ni shirehe ya kuzaliwa. Sababu ni kwa sababu sherehe hii umlenga mtu mmoja binafsi na kumufanya ajisi wa kipake. Kuthaminiwa na kupendwa na watu wanao mzunguka siku ya kuzaliwa si tu ya kuhusu keki au zawadi bali ni muda wa kutafakari maisha na kushukuru kwa hatua zilizopigwa na kuweka malengo mapya kwa mwaka unao fuata. Kwanza kabisa nayapenda sherehe ya kuzaliwa kwa sababu humleta mtu pamoja, familia, marafiki na watu wa karibu. Watu ambao labda hawapati muda wa kukutana mara kwa mara hupata nafasi ya kushikiana. Kucheka kusimulia kumbukumu za zamani na kuimarishi mahusiano. Uwepo wa watu ninawa wajali huniipa furaha. Na kuliko sherahe ya nyewe hata sherahe ikiwa ndawa gomaradi tu kuna upendo na mshikamano inalintasha kabisa. Pili sherehe ya kuzaliwe hunipa nafasa ya kujitathmini. Ninapenda kutumia siku hiyo kujiuliza maswali kama vile nimefanikiwa nini mwaka huu. Ni changamoto zipi nilizopitia nimejifunza nini. Hii hunisaidia kukua kifikra na kihisia. Mana nyingi huandamana na maombi au shukrani hasa kwa afya uhai na fursa nilizopata. Hivyo basi, sherehe hii ina maana ya ndani zaidi kuliko kuonekana kwa nje. Tatu, napendezwa na sherehe ya kuzaliwa kwa sababu inaweza kuandaliwa. Kwa namna ya mbali mbali kulingana na hali ya mazingira. Wakati mwingine, inaweza kuwa sherehe kubwa yenye muziki chakula na burudani. Na wakati mwingine, kuwa tulivu tu. Kama kula chakula cha pamoja na familia au hata kukaa peke yangu niki tafakari. Urahisi huu hunifanya nione sherehe ya kuzaliwa kuwa ya kipekee na inaweza kubadilika kulingana na mahitaji ya mtu aidha, sherehe ya kuzaliwa hunikumbusha umuhimu wa kushukuru, kupokea pongezi. Salamu na dua kutoka kwa watu tofauti hunifanya nijihisi kudhaminiwa. Pia hunikumbusha kuwadhamini wengine katika siku zao maalumu. Hivyo sherehe hii hunijenga katika misingi ya upendo heshima na kudhaminiana. Kwa ujumla sherehe ya kuzaliwa ni sherehe ninayoipenda zaidi kwa sababu inaunganisha furaha, shukrani, tafakari na mshikamano. Ni siku inayobeba maana kubwa katika maisha yangu na kila inapofika huniacha na kumbukumbu nzuri pamoja na motisha ya kuendelea kupambana na maisha kwa matumaini mapya.

Kujianda kwa mkutano ni jambo muhimu, sana kwangu kwa sababu maandalizi mazuri hufanya mkutano uwe unatija. Huenda kwa mpangilio na huheshimu muda kwa kila mshiriki. Kawaida, huwanza kwa kuelewa lengo la mkutano. Najiuliza maswali kama mkutano huu unalenga nini. Ni maamuzi gani yanatarajiwa kufanyika, ni taarifa zipi zina zinahitaji kujadiliwa. Hii hunisaidia kueka mawazo yangu sawa na kuepuka kuingia mkutanoni bila mwelekeo. Hatua inayofuata ni kusoma na kukagua nyaraka au taarifa zote zinazo husiana na mkutano. Kama kuna agenda iliotumwa mapema huisoma kwa makini na kuandika mambo muhimu au maswali ambayo ningependa kuuliza. Pia hukusanya takwimu, ripoti au mifano itakayo saidia kuchangia hoja zangu wakati wa majadiliano hii hunipa ujasiri wa kushiriki kikamilifu na kutoa maoni yenye msingi pia kujianda kwa kuelewa watu watakuwa mkutano. Nikijua nitakuta nani huwa nafikiria mitazamo yao, majukumu yao na jinsi watakavyo weza kuchangia mada inayo jadiliwa. Hio hunisaidia kuwasilisha mawazo yangu kwa njia itakayo wafikia kwa urahisi na kuepuka migongano isio ya lazima. Kama ni mkutano wa timu, hujitayarisha pia kusikiza mawazo mengine na kuwa tayari kushirikiana. Kwa upande wa maandalizi, binafsi huhakikisha ninafika mapema na ninaunganishwa kwa wakati kama ni mkutano mtandaoni. Hukagua vifaa vyangu kama kompyuta, interneti, kalamu, daftari, au slidi za uwasilisaji ili kuepuku usumbufu wakati wa mkutano. Pia, kujipanga kisaikolojia kwa mtulivu mwenye heshima na tayari wa kujifunza kutoka kwa wengine. Mwisho, hulenga malengo madogo ya kile ninachotaka kufanikisha kwenye mkutano. Inaweza kuwa kutowa pendekezo fulani, kwelewa jambo lililokuwa halieleweki au kusaidia timu kufikia uamuzi. Baada ya mkutano, mara nyingi, huandika mkutasari wa mambo muhimu na hatuwa zanazofuata. Kwa ujumla maandalizi haya hunisaidia kufanya mkutano uwe na maana, kuokoa muda na kuchangia mafanikio ya kazi kwa pamoja.

Nakumbuka sana mwalimu mmoja kutoka shule ambaye alinifanya niwe mtu niliyoko leo. Na kumbukumbu zake bado ziko wazi kwa akilini mwangu kama ilivyokuwa jana alikuwa mwalimu wa kiswahili wakati nikiwa shule ya sekondari. Na kwa kweli hakuna mwalimu wa kawaida tu bali alikuwa mlezi mshauri na mfano wa kuigwa. Kila alipokuwa akiingei darasani kulikuwa na hali fulani ya heshima na umakini ambayo ilitawala wanafunzi wote. Sihi kwa sababu ya uwoga bali kwa sababu ya namna alivyodhamini taaluma na wanafunzi wake kitu cha kwanza ninachokumbuka kumhusu ni mbinu yake ya kufundisha. Hakupenda kusoma moja kwa moja kutoka kwenye kitabu pekee alitumia hadithi mifano ya maisha halisi methali. Na hata vichekesho vidogo ili kufanya somo lieleweke na livutie alitufunza kwamba kiswahili sii somo la mtihani tu bali ni lugha ya utambulisho, utamaduni na mawasiliano. Kupitia yeye nilianza kupenda kusoma riwaya, mashairi na hadithi fupi kitu ambacho sikuwa nakidhamini sana. Pia nakumbuka nidhamu yake lakini ilikuwa nidhamu yake haki alikuwa mkali pale inapobidi. Hasa kuhusu muda heshima na juhudi hakufumilia uzembe lakini pia alikuwa wa kwanza kumtia moyo mwanafunzi alikuyewa akijitahidi. Kama hukuelewa somo alikuwa tayari kubaki baada ya muda wa darasa kukusaidia. Bila kukufanya ujisikienmdogo au mjinga. Hilo lilitufundisha umuhimu wa kuuliza maswali na kutokata tamaa. Zaidi ya masomo darasa ni mwalimu huyu alifunza maadili ya maisha. Alisisitiza uaminifu kujithamini kufanya kazi kwa bidii na kuwa na malengo. Mara nyingi alituambia elimu ni funguo lakini tabia njema ndiyo mlango. Maneno hayo huwa hayo yamebaki hadi nami, hadi wa leo imenisaidia katika maamuzi mengi maishani. Nakumbuka pia jinsi alivyotambua vipaji vya wanafunzi. Alipo gundua mtu ana kipaji cha kuandika kuzungumza au kuigiza, alimpa ruhusa na nafasi ya kukikuza. Alinihimiza nishiriki katika mashindano ya uandishi na mtaalo jambo lililonipa ujasiri mkubwa na kunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kujieleza. Bila msaada wake, huenda nisingiweza kugundua uwezo huo mapema. Kwa ujumla, mwalimu huyu aliniacha na alama ya kudumu moyoni mwangu. Hakunitengeneza tu kitaaluma bali kimaadili na kifikra. Hadi leo nilipo kumbana na changamoto, mara nyingi hujikuta na kikumbuka ushauri wake wa namna alivyekuwa akiamini, kuwa kila mwanafunzi anaweza kufanikiwa. Kwa kweli, kama ningepata na nafasi kukutana naye tena, nigemshukuru kwa dhati kwa mchango wake katika maisha yangu.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale yanayo nisaidia kukua kitaaaluma, kuboresha ujuzi wangu na kunifanya niwe na mchango zaidi katika taasisi ninayofanya kazi. Kwanza kabisa ningependa kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi. Mafunzo haya ni muhimu kwa sababu hunisaidia kujifunza jinsi ya kuongoza timu kwa ufanisi, kusimami muda, kutatua migogoro kazini na kufanya maamuzi yenye tija. Hata kama mtu hana nafasi ya uongozi kwa sasa kufunza hayo humjenga kiakili na humuandaa na majukumu makubwa zaidi kwa siku zijao. Pili, ngependa sana kupata mafunzo ya teknolojia na matumizi ya mifumo ya kisasa. Katika dunia ya leo, teknolojia inabadilika kwa kasi kubwa. Hivyo ni muhimu kuendelea kujifunza program mpya, mifumo ya kidigitali na mbinu za kisasa za kufanya kazi. Mafunzo haya yanaweza kujumuisha matumizi ya kompyuta, programu za ofisini, zana za mawasiliano mtandaoni au hata ujuzi wa data na usalamu wa taarifa. Kupitia mafunzo haya kazi hufanyika kwa haraka, kwa usahihi na kwa ufanisi zaidi. Tatu, ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano na kazi ya ushirikiano. Mawasiliano ni mazuri ni msingi wa mafanikio kazini. Mafunzo haya unisaidia kujifunza jinsi ya kuwasiliana na kwa heshima. Kueleza wazo kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kufanya kazi vizuri na watu watabia na tamaduni tofauti. Pia hunisaidia kuboresha uwandishi wa barua pepe za kikazi, kutoa mawasilisho na kushiriki katika mijadala ya kikazi kwa kujiamini. Nne, ningependa mafunzo ya kujisimamia na maendeleo kibinafsi. Mafunzo haya yanahusisha mbinu za kuthibiti msongo wa mawazo, kuweka malengo ya kikazi, kuboresha nidhamu binafsi na kuongeza motisha kazini. Kupitia mafunzo haya mfanyakazi hujifunza jinsi ya kusawazisha kazi na maisha binafsi sehemu ambalo husaidia kuongeza tija na kuridhika kazini kwa jumla. Mwisho, ningependa kupata mafunzo ya ubunifu na utatuzi wa matatizo. Mafunzo haya hunihimiza kufikiri nje ya mipaka ya kawaida kutafuta suluhisho bunifu na kukabiliana na changamoto za kikazi na mtazamo chanya. Katika mazingira ya kikazi yanayo badilika kila wakati, uwezo wakuwa mbunifu na kutatua matatizo kwa haraka ni ujuzi muhimu sana. Kwa jumla, mafunzo haya yote yangechangia kunijenga kama mfanyakazi bora, mwenye ujuzi mpana na mwenye mchango chanya kazini.

Napenda kuandika na kuongea lakini kwa njia tofauti kulingana na hali ya lengo lililopo kila mmoja ananafasi yake malumu na manufaa yake na mara nyingi najikuta nikithamini zote mbili kwa sababu zina nisaidia kujieleza kuwasilihana kujenga kuhelewana na watu wengine. Kwa upande wa kuandika ninapenda sana kwa sababu kuna nipa muda wa kufikiri kwa wakina kabla kutowa mawazo yangu. Ninapokua naandika huwa na nafasi ya kupanga hoja zangu vizuri kuchek maneno sahihi na kuhakikisha ujumbe wangu unaheleweka kwa wazi. Kuandika hunisaidia pia kurejesha mawazo yangu badae. Kwa mfano ni kuandika shajara barua pepe au makala ninaweza kusoma tena na kuhona jinsi mawazo yangu yalivyokuha au kubadilika. Pia kuandika ni njia mzuri ya kushiriki kitarifa na kwa watu wengi kwa wakati mmoja hasa pale inapo itajika kumbukumbu ya kudumu kama vile ripoti barua rasmi au maelekazo ya kazi. Haitha hunipa uhuru wa kujieleze bila shindikizo la muda. Ninaweza kuhariri nilichoandika kubalisha sentensi au kuongeza maelezo pale ninapohona inafa. Hii hunifanya nijisikie huru na nikiwa na uhakika zaidi kwa ujumba wangu unawasilishwa kwa njia bora. Kwa watu wengi kuandika pia ni njia ya kupunguza msongo wa mawazo, kwani mtu anaweza kumwaga hisia zake kwenye maandishi bila kuhogopa au kukatizwa. Hata hivyo kuhongea na ako nakupenda kwa sababu kuna uhai na hisia ambazo mtu ujia moja kwa moja. Unapo hongea na mtu uso kwa uso au hata kwa simu unaweza kusikia sauti kuhona sura na kutambua hisia za mwenzako. Hii hufanya mawasiliano yawe ya haraka na yenye usiano wakaribu zaidi. Kuhongea kunanisadia kuheleza mawazo yangu papo hapo na pia kunipa nafasi ya kuuliza maswali au kufafanuwa pale ambapo kuna kutoelewana. Kuhongea pia ni muhimu sana katika kujenga mahusihano. Mazungumzo ya ana kwa ana huimarisha waminifu na ukaribu kati ya watu. Wakati mwingine, jambo ambalo linaonekana ngumu kulieleza kwa mandishi linaweza kuwa rahisi. Kulisema kwa maneno, hasa linapo usisha hisia za maswala nyeti. Pia kupitia kuongea mtu upata mrajesho wa haraka. Unaweza kujua mara moja mwenzako ameelewa au la kwa ujumla, siwezi kusema napenda kitu kimoja zaidi kuliko kingine kwa asilimiya moja. Kwandika kunanifaa zaidi pale ninapohitaji kuwa makini mpangiliyo na kumbukumbu ya kudumu. Ilhali kuhongea kunifaa zaidi pale ninapohitaji mawasilino ya haraka welewano wa moja kwa moja na kujenga husiano. Nathani mchanganyiko wa vyote viwili ndiyo ufunguwo wa mawasiliano bora katika masha ya kila siku, kazini, shuleni na hata katika husiano binafsi.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni chinua achebe. Kwa sababu ya namna alivyoweza kutumia maandishi kueleza historia utamaduni na changamoto za jamii za kiafrika kwa kina na uhalisia mkubwa. Vitabu vyake haviburudishi tu bali pia hufundisha na kufungua macho ya msomaji kuhusu masuwala muhimu ya kijamii kisiasa na kiutamaduni. Kwanza nina mpenda chinua achebe kwa sababu ya uwezo wake wa kusimulia hadithi kwa njia rahisi lakini uzito mkubwa. Riwaya yake maarufu Things Fall Apart ni mfano mzuri sana. Kupitia hadithi ya Onokuo, achabe anaonyesha mgongana kati ya mila za jadi za kiafrika na athari za ukoloni. Anamfanya msomaji aone mambo kutoka dani ya jamii ya kiafrika. Tofauti za simulizi za waandishi wa magharibi zilizokuwa zinapotosha au kupunguza thamani ya tamaduni za kiafrika. Hii inanifanya nihisi fahari na heshima kwa utambulisho wa kiafrika. Pili, achebe ananivutia kwa sababu ya lugha yake. Anatumia kiingereza kwa mtindo wa kipekee unaochanganya methali misemu na fikra za kiAfrika. Hii inaonyesha ya kuwa hata lugha yake ya kikoloni inaweza kutumiwa kuwasilisha sauti ya roho ya muafrika kwa usomaji na hili linakuwa funzo kubwa. Kwa utamuduni wetu una dhamani unaweza kuwasilishwa kwa ulimwengu mzima bila kupoteza asili yake. Kwa sababu nyingine inayomfanya nimpende ni ujasiri wake wa kuandika kweli. Hata kama ulikuwa mchungu Achebe hakusita kukosoa ukoloni uongozi mbaya na matatizo ya ndani ya jamii zetu katika vitabu kama no longer at ease. Na hour of god anaonyesha changamoto za kizazi kipya migongano ya mamlaka na mabadiliko ya kijamii yanayoathiri watu wa kawaida. Hii inanisaidi ya kueleza kuwa matatizo ya afrika yana mzizi ya kihistoria na pia inahitaji suluhisho la ndani zaidi ya hilo ninampenda chinua Achebe kwa sababu ya mchango wake kama msomi mwandishi mwenye msimamo alitumia sauti yake kutetea hadithi za waafrika ziandikwe na waafrika wenyewe alisisitiza umuhimu wa kujitambua, kujiheshimu na kujieleza bila uwoga. Hili linanipa motisha mimi kama msomaji na hata mwandishi mtarajiwa. Kuamini kuwa hadithi zetu zina nguvu na zinafaa kusimuliwa kwa ujumla chinua achebe ni mwandishi ninaempenda sana kwa sababu maandishi yake yanaelimisha, yanaburudisha na yanatia moyo. Kila ninaposoma vitabu vyake nahisi kama ninasafiri ndani ya historia ya maisha halisi ya jamii ya kiafrika ni kijifunza maadili, makosa na matumaini yetu. Ndio maana kwangu achabe si mwandishi wa kawaida tu bali ni mwalimu na sauti muhimu ya Afrika.

Ndiyo napenda hesabu na si kwa sababu uto unenamba na formula bali kwa sababu hesabu zina mantiki na mpangilio unaosaidia kuelewa dunia na undani zaidi hesabu hunifanya nijisikie kama niko katika safari ya kutatua mafumbo ambapo kila swali linanjia yake ya na suluhisho mara nyingi kuna zaidi ya njia moja ya kufika kwenye jibu hili hilo hunifanya nione hesabu kama somo la ubunifu sila kukariri tu. Kwanza kabisa ni nachopenda zaid kwenye hesabu ni jinsi inavo fundisha kufikiri kina kwa mpangilio. Unapokutana na tatizo la kiesabu, unalazimika kukaa chini kufikiri hatua kwa hatua na kutumia kanuni ulizo jifunza. Hii hunisaidia pia katika maisha ya kawaida kwa sababu hunifundisha kuwa mvumilivu makini na kutokata tamaa haraka. Mara nyingi hata ukikosea mara ya kwanza, unajifunza kutokana na kosa hilo na kujaribu tena upate jibu sahihi. Pia hesabu zina matumizi makubwa sana katika maisha ya kila siku. Kuanzia kuhesabu pesa, kupanga bajeti, kupima muda hadi kufanya maamuzi muhimu kama vile kupanga safari au miradi ya kazi. Hesabu hutumika kila mahali, hii hunifanya ni zidhamini zaidi kwa sababu ninaona wazi mchango wake katika kurahisisha maisha. Pia katika teknolojia sayanzi na biashara hesabu ndizo msingi wa maendeleo, mengi tunayo yaona leo. Pia napenda hesabu kwa sababu zinatoa changamoto ya kiakili. Kuna maswali ambayo haya alajibuyu haraka ya naitaji subra na majiribio ya kathaa. Changamoto nazo hunifanya nijisikie nikiwa hai kiakili. Na furaha ninaopata nikifanikiawa kutatua swaleli ngumu ni kubwa sana. Ni kama ushindi mdogo unaonipa motisha ya kundela kuchifunza zaidi. Hata hivyo si kwamba hesabu ni raisi kila wakati. Kuna nyakati zimeonekana ngumu na kuchosha. Hazapale ambapo dhana mpia zinazoletwa au fomula zinanakana nyingi. Lakini kikopitia ugumu huo pali napokuwa makadri unevozidi kufanya mazwezi ndivyo unavozidi kuzielewa na hata kuzipenda zaidi. Kwa ujumla napenda ya sabu kasababu zinachanganya mantiki matumizi na vitendo na achangamuto za kiakili zinaniwezeesha kufikiri kwa njia pana kunisaidia katika maisha ya kila siku na kunipa ujasiri wa kukabila na matatizo mbali mbali hesabu si somo tu darasani bali ni chombo muhimu cha kufikiri na kutatua mawazo matatizo katika maisha.

Ushauri amboa ningepanda kumpa mtu mwingine ni huu. Jitambue, jiamini na uwe tayari kujifunza kila siku. Kwa sababu maisha ni safari ya kujijenga kwa hatua siyo mbio za kufika haraka. Kwanza kabisa muhimu mtu ajitambue. Hii ina maana ya kuelewa wewe ni nani, unapenda nini, una uwezo gani pia mapungufu gani. Kujitambua hukusaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu maisha yako iwe katika elimu, kazi au mahusiano. Watu wengi hupotea kwa kujaribu kuishi maisha ya wengine au kufuata matarajio ya jamii bila kujiuliza wao wenyewe wanataka nini. Nikushauri ujifunze kusikiliza sauti yako na endani hujiuliza mara kwa mara ile linalofanya lina nifanya niwe mtu bora zaidi. Pili ningependa kumshauri mtu ajifunze kujiamini na kuwa mvumilivu. Mufanikio hayaji mara moja kutakuwa na nyakati za kushinda kukatishwa tamaa au hata kukosewa na wengine. Hali hizi zisikuvunje moyo, badala yake zitumie kama masomo ya kukujenga, kujemiamini na kukusaidia kuendelea hata pale mambo yanapokua magumu. Kumbuka kwamba kila mtu aliye fanikiwa aliwahi kupitia changamoto kubwa jana. Subira juhudi ndizo funguo muhimu sana. Tatu ushauri wangu ni mwingine ni kuthamini kujifunza. Elimu haiko tu darasa ni iko kila mahali, jifunza kutokana na watu wanaokuzunguka, kutokana na makosa yako na hata kutokana na kushindwa. Soma vitabu sikiliza ushauri uliza maswali na uwe tayari kubadilika watu wengine wanabadilika kwa kazi na mtu anayejifunzs kila wakato hu huwa na uwezo. Mkubwa wa kuendana na mabadiliko hayo nne ninge mshauri mtu ajifunza kuheshimu na kuthamini watu wengine. Mahusiano mazuri ni sahemu muhimu ya maisha uwe mkarimu sikiliza wengine na jaribu kuelewa mtazamo yao hata kama hutofautiani. Watu wengi hufanikiwa si kwa sababu ya uwezo wao peke yao bali pia sababu ya jinsi wanavyoshirikiana na wengine. Heshima na uaminifu hujenga madaraja mazuri ya maisha na kazi. Mwisho kabisa, ningependa kumshauri mtu ajitunza kimwili kiakili na kihisia. Afya ni msingi wa kila kitu pata muda wa kupumzika kula vizuri fanya mazoezi na tafuta msaada unapohisi umelemewa. Si udhaifu kwamba msaada, ishara ya hekima na kujijali. Maisha yana changamumoto nyingi lakini ukiwa na afya njema na kitulivu, unaweza kuyakabili kwa ujasiri zaidi. Kwa ujumla ushauri wangu ni huu ishi maisha yako kwa uhalisia jifunze kila siku waheshimu wengine na usikate tamaa. Kila siku ni nafasi mpya kwa ubora kuliko jana.